Napenda kucheza ngoma. Ngoma hunipa furaha na hunisaidia kuachilia mawazo. Napenda zaidi ngoma zenye midundo ya kusisimua kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Pia ni njia nzuri ya kujiburudisha na kufanya mazoezi kidogo ya mwili.

Nikitazama manzaro kutoka dirishani mwangu ninaona mandhari mbalimbali kulingana na sehemu ya dirisha mara nyingi ninaona miti yenye majani mabichi maua madogo na baadhi ya miti mikubwa yenye kivuli kizuri kuna pia barabara zenye magari na wanatembea kwa miguu pamoja na nyumba za majirani zinazopangika kwa mpangilio mzuri. Wakati mwingine, wanyama wadogo kama ndege au paka huonekana wakiruka au kutembea. Wakati wangu, nipendalo kutazama nje ni asubuhi au jioni. Hasa asubuhi ambapo jua linapoanza kungaa na kila kitu kinaonekana fresh. Au jioni ambapo anga hubadilika rangi kuwa nyekundu ya machungwa. Mandhari hubadilika kulingana na msimu wakati wa mvua miti huota vizuri na barabara huwa na matope kidogo. Wakati wa kiangazi majani huungua kidogo na anga huwa kavu na jua kali. Wakati wa vuli maua hubukia na anga hubadilika kwa kuwa safi na ya blue.

Kila asubuhi ninapoamka, ninafuata utaratibu mdogo wa kujiandaa kwa siku. Naanza kuamka na kunawa uso, kujiandaa kifikira, kula kiamshakinywa, kuoga na kuvaa, kuandaa vitu muhimu kama simu, pochi, vitabu au vifaa vya kazi. Baada ya haya yote ninaanza siku nikiwa nimejiandaa kiakili na kimwili na mara nyingi nahisi msisimko na utulivu kuanza kazi au shugli ya siku.

Ushahuli ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa mwaminifu kuwa mvumilivu na kushugulikia changamoto kwa utulivu pia ningesema. Jifunze kutoka makosa yako shuklani kwa kila jambo unalo pewa na usisahau kufraia maisha.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa kupata habari kwa mitandao ya kijamii burudani, simu yangu husaidia kuwasiliana kujifunza na kuburudika ndio maana naitumia sana kila siku.